Mimi binafsi nampendelea mfumo wa Android kwa sababu ni mfumo unayo nyumbulika, unapatikana kwa watu wengi, na unaoruhusu mtumiaji kuwa na uthibiti mkubwa juu ya simu yake. Ingawa kuna mifumo mingine kama iOS, Android ni ina sifa nyingi, inazofanya iwe chaguo langu kuu. Kwanza kabisa, napendelea Android kwa sababu inapatikana kwenye aina nyingi za simu. Kuna simu za bei nafuu, za kati na za bei ya juu, zote zenye mfumo wa androidi. Hii inamaanisha kuwa karibu kila mtu anaweza kupata simu inayomfaa kulingana na uwezo wake wa kifedha. Mfumo haulazimishi watu kutumia kifaa kimoja tu, bali unawapa uhuru wa kuchagua pili. Android inanipa uhuru wa kubadirisha simu kulingana na maendeleo yangu. Ninaweza kubadilisha mwonekano wa screen, fonts, icons, na hata namna programu zinavyofanya kazi. Hii imenifanya nijiskie kuwa simu ni yangu kweli. Si kitu kilichowekwa tayari na mtu mwingine bila nafasi ya kubadilisha. Tatu, Android ina programu nyingi sana kwenye Google Play Store. Kuna programu za elimu, biashara, burudani, afya na mawasiliano. Hii inanisaidia kutumia simu yangu kwa njia yenye manufaa zaidi. Ninaweza kujifunza kufanya kazi au kuwasiliana na watu kwa urahisi. Pia, napendelea Android kwa sababu inafanya kazi vizuri na vifaa vingine kama kompyuta, televisheni na vifaa vya kisasa. Ninaweza kushiriki faili, picha au video kwa uraisi. Hii inanisaidia sana katika kazi na masomo. Zaidia ya hayo, Android inanipa uhuru kwa kutumia programu za nje ya Playstore kama ninahitaji. Hii ni muhimu kwa watu wanaopenda teknolojia na wanaotaka kutumia programu maalumu. Mfumo huu hauzuii mtumiaji sana kama ilivyo kwa mifumo mingine. Kwa upande wa usalama, Android inendelea kuboresha kila wakati. Inapokea masashisho ya usalama na inanipa uwezo wa kuthibiti ruhusa za programu ili kulinda taarifa zangu binafsi. Pia, android ni simu ambayo mtumiaji akitumia hukua rahisi sana. Yaani, mtumiaji huitumia kwa urahisi bila kuhitaji kuonyeshwa. Kutumiwa kwake inaweza kuguide mtu venye anaweza kuitumia. Kwa kumalizia napendelea mfumo wa android kwa sababu ya uhuru wake. Unapatikanaji wake kwa watu wengi urahisi na matumizi na uwezo wake wa kubadilika kulingana na mahitaji ya mtumiaji ni mfumo unaoniruhusu kutumia simu yangu. Kwa njia bora na yenye manufaa katika maisha ya kila siku. Asante.